Unafanya nini kwanza unapoanza kazi. Ninapoanza kazi. Jambo la kwanza kufanya ni kujitambulisha na kuelewa mazingira ya kazi. Hii hunisaidia kuwafahamu wenzangu, viongozi wangu, pamoja na mtiririko wa shughuli za kila siku. Kujenga mahusiano mazuri tangu mwazoni hunirahisishia kushirikiana na wenzangu kazini. Hatua ya pili ni kuhakikisha ninaelewa majukumu na malengo ya kazi yangu. Jiuliza ni kazi gani nina wajibika kufanya na malengo gani ninayotakiwa kuyafika. Kuelewa huu, hunipa mwelekeo msahihi na kunifanya nifanye kazi kwa kujiamini Tatu, napitia taratibu kanuni na sera za mahali pa kazi kufahamu miongozi hii, hunisaidia kufanya kazi kwa nidhamu na kwa kuzingatia sheria za taasisi Pia, huniepuka kufanya makosa nina yanayoweza kuepukika nne, hupanga kazi na muda wangu kwa kuanda ratiba kupanga kazi na muda wangu kwa kuanda ratiba ya utekelezaji kupanga hunisaidia kutumia muda vizuri na kukamilisha majukumu yangu kwa wakati Hii huongeza ufanisi na tija katika kazi ninayoifanya Mwisho, huwa tayari kujifunza na kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi kuuliza maswali huniongezea maarifa na hunisaidia kufanya kazi kwa usahihi zaidi Kwa kufanya hivyo, huweka msingi mzuri wa mafanikio katika kazi yangu.

Rangi yako ya kupendeza ni ipi? Rangi ni nayopendezwa na yoni samawati. Nimechagua rangi hii kwa sababu hunipa hasi isia ya utulivu na amani moyoni. Kili na po yona, uhisi ni kiwa mtulivu na mwenye matumaini. Jambo linalo nifanya niipende zaidi kuliko rangi nyingine sababu nyingine inayofanya niipende rangi ya samawati ni maana yake katika maisha ya kila siku. Samawati huakilisha uwaminifu, hekima na umakini. Sifa hizi ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kuwa mtu mwenye nithamu na anaye jali majukumu yake Pia, rangi ya samawati upatikana sana katika mazingira ya asili kama vile anga na bahari Inapo litazama anga na samawati au bahari pana, huisi upana wa mawazo na uhuru Mandhari haya hunipa hama sana kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha yangu Zaidi ya hayo, napenda kutumia rangi ya samawati katika mavazi na vitu vyangu binafsi unifanya nijisikiie nikiwa na kujiamini na nithafu Pia ni rangi inayopendezwa na watu wengi Hivyo unirahisishia kuendana na wengine katika jamii Kwa ujumla rangi ya samawati ina nafasi kubwa katika maisha yangu Si rangi ya kupendeza tu kwa macho Bali pia ni rangi ye nye maana na mchango mkubwa katika hisia na mtazamo wangu wa maisha.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu. Uwezo huu ni muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu humwezesha mtu kueleza mawazo, hisia na maoni yake, kwa uwazi na ufasaha. Mawasiliano mazuri husaidia kuondoa sintofahamu na hujenga uweleano katia ya watu. Sababu kubwa inayofanya nipende kuwa na uwezo huu ni kwa sababu hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu mbalimbali. Kupitia mawasiliano, mtu anaweza kushirikiana vizuri na wengine kazini, shuleni au katika jamii kwa jumla Pia mawasiliano mazuri husaidia kuimarisha mshikamano na kuleta amani katia watu Zaidii ya hayo, uwezo wakuwasiliana huniongeza kujiamini, ninapoweza kuzungumza mbele ya watu au kueleza mawazo yangu bila uoga hujiskia huru na mwenye dhamani Hii hunisaidia kushiriki kikamilifu katika mijadala na kufanya maamuzi sahihi Pia, uwezo wa mawasiliano hunisaidia katika kutatua migogoro Kupitia mazungumzo na ya busara na kusikiliza pande zote matatizo mingi yanaweza kutatuliwa kwa amani bila ugonli Hii husaidia kudumisha mahusiano, mazuri na kuheshimiana Kwa ujumla, uwezo wa kuwasiliana vizuri ni uwezo ninaoutamani sana Kwa sababu unamchango mkubwa katika mafanikyo ya mtu binafsi Ukiwa na uwezo huu, ni rahisi kushirikiana na wengine, kufikia malengo na kuishi kwa amani na watu wanaokuzunguka.

Je, ninapiga kura? Ndiyo, ninapiga kura. Kupiga kura ni tendo la kizalendo linalonipa fursa ya kushiriki moja kwa moja katika ujenzi wa taifa langu. Ninapo piga kura, natumia haki yangu ya kikatiba, kuchagua viongozi wanaoendana na maoni, mahitaji na matarajio ya wananchi. Hii unisaidia kuhakikisha kuwa viongozi wanaochaguliwa wana, tokana na mapenzi ya watu. Si kwa kulazimishwa au kutumia nguvu. Haidha, kupiga kura huchangia kudumisha amani na utulivu wa nchi kwa sababu wananchi upata njia halali ya kutoa maoni yao, badala ya migogoro au vurugu kura hutumika kama njia ya kidemokrasia ya kufanya maamuzi Kupitia kura, na njia uimarisha mshikamano wa taifa na kujenga imani kati yao na serikali Zaidi ya haya, kupigia kura inahamasisha viongozi kufanya kazi kwa bidii na waaminifu Kwa kuwa wanajua kuwa wanaweza kuondolewa madarakani, endapo hawatatimiza wajibu wao Hivyo basi, kupiga kura husaidia, kupunguza rushwa, kuimarisha uwajibikaji na kuleta maendeleo endelevu Kwa jumla, kupiga kura ni msingi muhimu wa kidemokrasia na maendeleo ya jamii na taifa kwa jumla.

Ninahifadhi pesa vipi? Mimi huifadhi pesa kwa kuanza kueka kipengele kidogo cha fedha kila mara ninapopata. Kwa mfano, napanga bajeti ya kila mwezi na kueka sehemu maluum ya pesa kwa ajili ya dharura au vitu muhimu vinavyohitaji badaye. Pia, mara nyingi nashikilia mfuko wa akiba au akiba kwenye benki. Ili nisije nikatumia pesa kwa urahisi bila mpangilio. Pia najitahidi kuepuka kutumia pesa kwa vitu visivyo vya lazima badala yake, napanga malengo kama kununuwa kitu muhimu au kuekea kwa siku za mbele Kisha nikahakikisha kila mwezi ninahifadhi pesa kidogo hadi kufikia lengo lango Kwa njia hii, ninaweza kuwa na amani ya akili kwa sababu najua nitakuwa na fedha wakati wowote nitakazozihitaji.

Je, unapenda kuogelea Ndio, mimi napenda sana kuogelea kuogelea ni burudani ambayo hunifanya nijisikie furaha na afya pia Mara nyingi ninapo enda kuogelea katika bwawa la kuogelea au ziwa na marafiki wa familia Napenda jinsi maji yanavyo nifanya nijisikie mwanana na jinsi mwili unavyo sogea kwa urahisi unapo jitupa ndani ya maji kuogelea pia ni njia nzuri ya kuboresha afya yangu Kuna saidia mwili wangu kuwa na nguvu moyo kufanya kazi vizuri na kunafanya nijisikie mwenye nguvu Zaidi ya hayo, napenda kuogelea kwasababu kunatoa nafasi ya kupumzika na kuondoa mfadhaiko wa masomo au shuguli za kila siku Kwa ujumla, kuogelea si burudani tu Bali pia ni njia ya kuwa na afya njema na furaha Kwa hivyo, ninapenda kuogelea kila wakati ninapokuwa na nafasi.

Je umewahi kusafiri wapi mahali pazuri Mimi nilipata fursa ya kufanya safari ya kuenda mahali pazuri sana Lililokuwa zoo wanyama wa porini Nilifurahia sana kuona wanyama wa aina mbalimbali kama twiga, simba, tembo na panda wa rangi Nilijisikia furaha tele kwa ni mara nyingi niliona wanyama hawa tu kwenye vitabu au televisheni Lakini sasa niliwaona macho kwa macho Mandhari ya eneo hilo lilikuwa ya kupendeza sana Kulikuwa na miti mingi, maua ya rangi tofauti na hewa safi yenye harufu nzuri Nilitembea kwa utulivu, nikifurahia kila kitu ni kilichokuwa karibu nami Pia nilipata nafasi ya kupiga picha ilikuweka kumbukumbu ya safari hii Zaidi ya hayo, safari hii ilinifundisha mambo mengi kuhusu wanyama na mazingira yao Nilijifunza umuhimu wa kulinda wanyama na kuwatunza kwa heshima safari ya pahali pazuri ilikuwa burudani tu bali pia ni elimu na funzo la maisha Kwa kweli ni moja ya safari ambazo sitawahi zisahau kamwe natarajia kufanya safari nyingine ya aina hizo siku zijazo.

Kinywaji gani napenda kunywa asubuhi? Mimi napenda kunywa maziwa yenye sukari kidogo au chai ya maziwa kila asubuhi. Kinywaji hiki hunifanya nijisikie kisha kuamka vizuri na kuwa na nguvu ya kuanza shughuli za siku. Pia napenda kujaribu juisi ya matunda kama maembe au chungwa wakati mingine. Kwani hunipea vitamini za nguvu za mwili. Kinywaji cha asubuhi si burudani tu, bali pia ni njia ya kuwa na afya njema na kuhakikisha kuwa mwili wangu unapata lishe bora. Muhimu kabla ya kuanza shughuri Kila asubuhi ninapo kunywa kinywaji changu nina hisi kuwa tayari na siku mzima.

Ningependa kujifunza nini kipya Kuna mambo kadhaa ambayo ningependa kujifunza mapya Kwanza, ningependa kujifunza lugha mpya Hasa kiFaranza au kijapani Kwa sababu kujua lugha nyingine kuna nipa nafasi ya kuzungumza na watu kutoka nchi tofauti na kuelewa tamaduni zao Pia, ningependa kujifunza kupika vyakula vya kigeni Kwani kuna nifundisha ujuzi mpya na kunifurahishia Wakati wa chakula Zaidi ya hayo, ningependa pia kujifunza kueleza hisia zangu kwa njia ya sanaa kama kuchora au piga picha Hii inanisaidia ubunifu wangu na kunifanya nijisikie furaha na utulivu Kwa kweli, kujifunza mambo mapya kuna nifanya niwe na maarifa zaidi na kunipanua mawazo yangu kuhusu dunia.

Je, napenda nini kuhusu shirika langu. Inashirika la wajane ambalo, inapenda sana kwa kuwa lina ushirikiano na mshikamano na usaidizi unautokana kutoka na shirika langu. Kila mwanachama anasaidiana bila ubaguzi. Na hili, linanifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kubwa yenye moyo wa kusaidiana. Ninapenda pia jinsi shirika linavyotowa mafunzo na msaada wa maisha. Kama vile kujiajiri, ushauri wa kisheria na ushauri wa afya Zaidi ya haya, ninapenda matukio ya pamoja na mikutano Kwa sababu hunisaidia kujenga urafiki na kushirikiana mawazo na kuboresha maisha yetu shirika hili linafanya nijisikie thamani yangu kwa mwanamke na hunipea motisha ya kuwa na maisha yenye mafanikio na furaha Kwa kweli, mshikamano, msaada na maendeleo ya kila wanachama ndio ninavyo penda zaidi kuhusu shirika langu la wajane.

Je, ninaweka picha zangu mtandaoni? Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni mara kwa mara Hasa kwenye mitandao ya kijamii kama Instagramu au Facebooku Napenda kushiriki matukio ya furaha, familia, marafiki na safari ninazofanya Hii hunifanyia marafiki na familia wapate kuona kile ninacho kifanya Hata wakikosa kuona mimi moja kwa moja Hata hivo, niajiri kwa makini ninapoweka mtandaoni Nina hakikisha sija shiriki taarifa binafsi sana na picha ambazo zinaeza kuniumiza au kuharibu heshima yangu Kwa njia hii, ninaeza kufurahia kushiriki picha zangu Kwa usalama na kwa furaha.

Napendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Sipendi kunyoa ndevu kwa sababu ni napenda jinsi zinavyo nionyesha na kunifanya nijisikie tofauti. Ndevu zinaleta sura ya utu na hunipa hisia ya utulivu na ujasiri. Pia, kunyoa ndevu kuna nichukua muda mwingi na mara nyingine sipendi kupoteza muda huo kwa sababu na pendelea kutumia muda wangu kwa shughuli nyingine zinazo nifurahisha. Zaidi ya hayo, ndevu zime nisaidia kujieleza na kuboresha muonekano wangu wa asili na sipendi kubadilisha sura hiyo kila mara Kwa hiyo, sipendi kunyoa ndevu kwa ni hunifanya nijisikie mwenye mwenyewe na hutoa hisia ya utambulisho wangu binafsi.

Je, unapenda kuandika kwa mkono wa kompyuta. Mimi napenda sana kuandika kutumia kompyuta. Kuandika kwa kompyuta kuna nifanya kuandika kwa haraka na iwe sahihi. Na pia, hufanya iwe rahisi kurekebisha makosa bila shida. Napenda pia jinsi ninavyoweza kuhifadhi kazi yangu kwa rahisi na kuipata wakati wa wote nitakapo ihitaji. Zaidi ya hayo, kuandika kwa komputa kuna nisaidia kujifunza vitu vipya kama kuandika hadithi, insha, au barua pepe Pia ni burudani yangu kwa ninaweza kutumia rangi, mitindo ya herufi na picha kufanya maandiko yangu yawe ya kuvutia Kwa kweli, kuandika kwa komputa ni njia, nzuri ya kujieleza na kuongeza maarifa na hufanya nifurahie sana kila wakati ninapoifanya.

Chakula gani nala mara nyingi mchana? Mimi mara nyingi hula wali wa nyama au mboga mchana. Hii ni chakula chenye nguvu ambacho hufanya nijisikie nimekamilika na kuwa na nguvu za kuendeleza na shuguli za mchana. Pia, napenda kula chapati au ugali pamoja na samaki au kuku. Kwani, hufanya chakula kuwa tamu na chenye lishe. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kula saladi na matunda pamoja na chakula changu cha mchana ili kuwa na afya nzuri na mwili mwenye nguvu. Chakula cha mchana si burudani, bali pia ni muhimu kwa sababu hufanya siku yako, iende vizuri na kunipa nguvu ya kujifunza na kufanya kazi.

Nahimiza ushirikiano katika timu vipi? Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikiano kwa uwazi na kuzungumza kwa heshima na kila mwana chama. Napenda kila mmoja, asikilizwe na kila wazo linawe linapewa nafasi. Kwani, hiv hivyo hufanya kila mtu ajisikie muhimu. Zaidi ya hayo, mimi hupenda kutuoa msaada kwa na kushirikiano katika kazi badala ya kufanya kila kitu peke yangu. Napenda pia kuchangia mawazo mazuri na kuwa. Hamasisha wenzangu kufanya kazi pamoja ili tufikie malengo ya timu. Pia, mimi hujaribu kusuluhisha migongano, kwa amani, na kuhakikisha kuwa kila mtu anashirikiana kwa furaha na kwa mshikamano. Kwa jia hii, timu inakuwa na nguvu zaidi, kazi inafanyika kwa urahisi, na kila mwana chama anajisikia furaha na kuridhika.

Nala nini mara nyingi asubuhi. Mimi mara nyingi hula mkate au chai na maziwa asubuhi. Hii ni chakula kilicho rahisi lakini ufanya nijisikie nimeamka vizuri na kuwa na nguvu ya kuanza siku. Pia napenda kula matunda kwa kama ndizi au maembe pamoja na chakula changu cha subuhi kwa ni hunipa vitamini muhimu na nguvu ya mwili. Zaidi ya hayo wakati mwingine napenda kula mayai au uji ilikuwa na nguvu zaidi na kuepuka njaa hadi chakula cha mchana. Chakulia cha asubuhi si burudani tu bali pia ni muhimu kwa mwili wangu kuwa na nguvu akili yangu kuwa makini na siku yangu kuanza kwa furaha.

Ningependa kujifunza lugha gani? Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha ya kuvutia na inatumiwa na watu wengi duniani. Kujua kifaransa kuna nipa fursa ya kuzungumza na watu kutoka nchi, tofauti, na pia watu wa kifaransa, kuelewa tamaduni zao, na kufurahia muziki, sinema na fasihi yao. Zaidi ya hayo, kujifunza kifaransa kume nipa kuongeza maarifa yangu ya lugha, kufanya urafiki mpya na kunifunza milango ya elimu au kazi zinazo hitaji lugha za kigeni Pia kuna nifanya nijiskie kujitegemea na kujiamini ni napoongea na watu wengine walugha tofauti Kwa hiyo na kujifunza kifaransa ni jambo ambalo lingeni saidia sana kielimu, kijamii na kibinafsi na kuni ningependa sana kujua kifaransa.

Unacheza na nini mara nyingi? Mimi mara nyingi nacheza mpira wa miguu na marifiki zangu baada ya masomo au wakati wa likizo. Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wa kusisimua, unaohitaji nguvu, mbinu na kushirikiana na wenzangu. Tunacheza pamoja kwenye uwanja wa shule au karibu na nyumba na mara zote hujaa kicheko na furaha. Zaidi ya hayo, mimi hupenda kucheza mchezo wa bodi nyumbani na ndugu zangu. Mchezo hii hunifundisha kuwa na subira, akili ya kupanga na kushirikiana. Wakati mwingine tunacheka sana tunaposhindana, lakini bado tunaheshimiana. Jambu linalonifanya nijisikie furaha na mshikamano wa familia. Pia, mara chache napenda kucheza mchezo wa video au kompyuta. Hasa wakati ninapohitaji kupumzika peke yangu au kushirikiana na marafiki mtandaoni. Kucheza mchezo hii kunanifundisha kushirikiana, kushindana kwa heshima na kutumia akili kubunifu. Kwa hiyo, nacheza mara nyingi si burudani tu Bali pia ni njia ya kuwa na afya njema furaha na uhusiano mzuri na wenzangu na familia.

Napendelea baridi au joto. Mimi napendea zaidi joto kuliko baridi. Napenda joto kwa sababu hunifanya nijisikie raha na furaha na si lazima nivue nguo nyingi au nilale kwenye blanketi nzito. Joto pia hunifanya nifurahie shughuli za nje kama kucheza au kutembea bila kuwana wasiwasi wa baridi. Hata hivyo, napenda pia mara chache baridi kidogo hasa wakati napata kunywa chai au kafe moto au kuogelea kwenye nyumba yenye joto baridi hii kidogo hunisaidia kupumzika na kufurahia hali ya hewa kwa njia ya kipekee Kwa ufupi, napendelea joto kwa ajili ya furahia na raha ya mwili Lakini pia napendelea baridi kidogo wakati ni muda wa starehe au kupumzika.

Je, napenda muziki wa jadi, ndiyo Mimi napenda sana muziki wa jadi Napenda kusikiliza nyimbo za kiasili zinazotoka katika tamaduni zetu Kwani hunifundisha kuhusu urithi, historia na maisha ya watu wa awali muziki wa jadi pia hunifanya nijisikie amani na furaha Hasaa ninapokua nikicheza au kuimba pamoja na familia na marafiki Zaidi ya hayo, napenda jinsi midundo, ngoma na ala za muziki wa jadi zinazo Zinavyonifanya nishike mitindo wa kipekee na kuhamasisha ushirikiano na wenzangu muziki huu si burudani tu bali pia ni njia ya kuthamini utamaduni zetu na kushirikisha urithi kwa kizazi kijacho Kwa hiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu ni chanzo cha furaha, utamaduni na mshikamano wa jamii.

Mwezi gani wa mwaka naupenda zaidi. Mimi napenda sana mwezi wa agosti kuliko miezi mingine yote kwa mwaka. Sana sana kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Hivyo ninaweza kusherehekea sherehe yangu ya kuzaliwa. Napenda mwezi huu kwa sababu ni wakati walikizo na mapumziko. Na mara nyingi ninafurahia muda wa familia, marafiki na shuguli za burudani. Hali ya hewa pia huwa nzuri, jua linawaka na kiwango kizuri na kunanifanya nijisikie furaha na nguvu za kufanya mambo mbali mbali Zaidi ya hayo, mwezi wa Agosti mara nyingi huja na matukio maalumu kama sherehe za kifamilia au tamasha za kijami na hili hunifanya niwe na kumbukumbu nzuri na furaha isio na kifani Pia napenda mwezi huu kwa sababu ni muda mzuri wa kupumzika na kupanga mipango yangu ya baadaye Kwa hiyo, kati ya miezi yote, mwezi wa Agusti ni wangu, napenda zaidi kwa furaha na mshikamano wa kijamii unaoniletea.

Niambie kuhusu mnyama wa kwa kufugwa, au unaitaka kufugwa. Mbwa wangu ni mwenye sura ya kupendeza. Ana manyuya ya laini na yenye rangi inayo ka vizuri. Macho ya ke makubo hunifanya ni jisikia furaha, pale anapo pata mshangawa au furaha. Ana migu imara ambayo humwezesha kukimbia haraka na kucheza kila wakati. Tabiaze ya ke ni nyingi za kupendeza. Yee ni muaminifu sana na mlinzi wa familia. Kila mtu anapokaribia uwanza kupiga kelele kidogo kumtangaza Pia ni mwenye ucheshi kwa ni mara nyingi kupiga mbiu ndogo ndogo kuzunguka au kushika mpira ili kunichekesha Mbwa wangu pia hufanya mambo ya kuchekesha mara nyingi Wakati mingine hujaribu kushika vitu vidogo kwa mdomo wake au kucheza kando ya migu yangu bila sababu malumu Wakati mingine anapolala kwanjia zisizo. Za kawaida au kupiga kelele ya kiwa mefadhaika kidogo unifanya niwe na kicheko kikubwa. Kwa kweli, mbwa wangu ni rafiki wa kweli. Chanzo cha furaha na semu ya familia yangu na kila siku ni napokuwa naae Najisikia furaha na mshikamano usio na kifani.

Je, unapenda chakula kitamu. Ndiyo, mimi napenda sana chakula kitamu. Napenda chakula kinachonivutia kwa farufu nzuri, rangi nzuri na ladha nzuri. Chakula kitamu hunifanya nijisikie furaha na hunifanya nifurahie wakati wa kula. Iwe ni pamoja na familia au marafiki. Zaidi ya hayo, chakula kitamu hunifanya nipumzike na kuondoa njaa kwa furaha. Wakati mwingine napenda pia kupika chakula kitamu mwenyewe ile kujaribu ladha tofauti na kufurahisha mchakato wa kupika. Kwa kweli, chakula kitamu si burudani tu bali pia ni njia ya kushirikiana na familia na marafiki na kujisikia furaha katika maisha ya kila siku.

Mimi napenda sana keki ya chokolieti kuliko aina nyingine zote. Napenda ladha yake tamu na yenye unyevu kidogo ambayo hunifanya njisikie furaha. Kilea ninapo ikula kipande cha keki. Pia napenda jinsi keki ya chokolieti inavyopendeza kwa rangi na harufu. Kwani hufanya chakula kuwa cha kuvutia na kitamu zaidi. Zaidi ya hayo, napenda keki ya chokoleti kwa sababu inaeza kushirikishwa na marafiki na familia katika sherehe za usiku kuu. Kila kipande cha keki kinaongeza furaha na mshikamano katika familia. Kwa kweli, keki ya chokolieti ni kipenzi changu cha ladha, harufu na furaha ilio niletea.

Mimi hujaribu kuzasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Angalau, mara moja au mbili kwa mwezi. Napenda kuhakikisha vifaa vyangu kama simu, kompyuta au vidonge. Vinafanya kazi vizuri na vina mfumo wa kisasa. Hii inanisaidia kuepuka matatizo ya kiufundi na kufanya kazi zangu kwa rahisi na haraka. Zahidi ya hayo, kusasisha vifaa kunanisaidia kupata programu mpya, usalama bora na vipengele vya kuvutia. Ambavyo ufanya matumizi ya vifaa vyangu kuwa ya furaha zaidi Kwa kweli, kusasisha vifaa vyangu ni jambo muhimu ambalo linanisaidia kuwa na vifaa vinavyofanya kazi vizuri na vinavyo nifaa kila wakati.

Najihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Mimi najihisi msukumo kidogo lakini pia furaha kuhusu tathmini za kazi. Napenda kupata tathmini kwa sababu hununua maendeleo yangu na kunisaidia kuboresha maendeleo ya ninapofanya vibaya. Tathmini pia hunitia moyo, pale ni napofanya vizuri na hunifanya nijisikia kurithika na jitihada zangu. Zaidi ahayo, tathmini za kazi hunitia moyo kujifunza zaidi na hufanya kazi kwa bidhi Wakati mwingine, najihisi shauku kidogo au wasiwasi, sasa kama kazi ilikuwa ngumu Lakini najua ni fursa ya kujua nguvu zangu. Na maineo ya nayo hitaji kuboreshwa Kwa hivyo, najihisi furaha, motisha na shoku ya kuboresha kuhusu. Tathmini za kazi. Kwani zina nisaidia kuwa bora zaidi na kufanikisha malengo yangu.

Napendelea suruali au sketi. Mimi napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu ni rahisi kuvaa na kufanya ni jisikie huru na raha. Suruali hufaa kwa shughuli mbali mbali kama kuenda shule, kucheza au kufanya kazi nyumbani na si lazima ni shugulikie sana jinsi ni navyoinua au kutembea. Zaidi ya hayo, suruali hunipa uhuru wa harakati na mara nyingi napenda kutumia rangi na mitindo tofauti ili kuifanya ionekane nzuri na ya kuvutia Hata hivyo, mara nyingine napenda kuvaa sketi kwa hafla malumu au sherehe kwani ni yakuvutia au kufanya nionekane maalumu Kwa hivyo, kwa kila siku na shughuli za kawaida napendelea suruwali, lakini sketi pia ni nzuri kwa hafla fulani.

Napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la kawaida Napenda mtandao kwa sababu habari hupatikana haraka na inaweza kuona picha, video na maelezo zaidi yanayo saidia kuelewa habari vizuri Pia, mtandao unanipa fursa ya kusoma habari kutoka sehemu tofauti za dunia bila kusafiri au kununua gazeti Zaidi ya hayo, kusoma mtandaoni kuna nifanya nijue mambo mapya haraka na mara nyingi, kuna makala za kuvutia, burudani au elimu ambazo sipati kwenye gazeti la kawaida Hata hivyo, gazeti lina ladha yake ya kipekee Lakini mimi napendelea mtandaoni kwa urahisi wa kupatikanaji wa habari kwa haraka Kwa hivo, kwa sasa, habari mtandaoni ndizo zinazo pendelea kusoma kwa sababu ni rahisi, haraka na zinani fahamisha zaidi.

J, naanda ripoti ya kazi kivipi? Mimi huandaa ripoti ya kazi kwa mpangilio na uwazi. Kwanza, huanza kwa kusanya taarifa zote muhimu. Zinazohusiana na kazi au umradi. Kisha kuandaa ripoti, kisha naanda taarifa hizo kwa vipengele vinavyofaa. Kama kutangulizi, malengo, maendeleo yaliofanyika, matokeo na mapendekezo. Zaidi ya hayo, mimi hujaribu kutumia lugha rahisi na maneno sahihi ili ripoti iwe rahisi ya kueleweka na mtu yeyote anaesoma Mara nyingi mimi huongeza jedwali, picha au michoro ili kuelezea taarifa kwa uwazi zaidi Mwisho, uhakiki ripoti yangu kuhakikisha hakuna makosa, ya kisarufi, kiesabu au kidhibitisho Hivyo, naanda ripoti za kazi kwa ufuatiliaji wa mpangilio, uwazi na usahihi ili ripoti iwe yenye tija na rahisi kueleweka na kila anayeisoma.

Somo gani la sayansi ni lallolipenda? Somo la sayansi ambalo nalipenda ni somo la biolojia. Napenda biolojia kwa sababu hunifundisha kuhusu viumbe hai, mwili wa binadamu, mimea na wanyama. Ni jinsi yote haya ninavyo husiana na mazingira ya itu. Somo hili linanisaidia kuelewa mazingira tunayo yaishi na jinsi ya kuyahifadhi. Zaidi ya hayo, napenda biolojia kwa sababu linafunika jaribio na maabara. Ambapo ninaweza kuwana kwa macho mabadiliko na michakato ya kiasili na hili ufanya somo kuwa la kuvutia na la kushirikisha Kwa kweli, biolojia ni somo linalo nifundisha kujifunza, kushirikiana na kushugulika na dunia kwa jinsi ya konjia ya kisayansi.

Napenda upepo au AC mimi napenda zaidi upepo kuliko AC Napenda upepo kwa sababu ni asili na hufanya hewa kuwa safi na baridi kwa kiwango kizuri upepo pia hunifanya ni jisikia raha na furaha wakati na kuwa nje au hata ndani ya nyumba ikiwa dirisha limo wazi Zaidi ya hayo, upepo hunisadia kupumuwa vizuri na kuondoa joto kwa njia ya asili bila kutumia upepe Hata hivyo, mara nyingine napenda kutumia AC pale joto linapo kuwa kubwa sana au hewa ikiwa enye ukungu Kwani hunifanya nijisikia baridi haraka kwa hiyo napendelea upepo kwa sababu ni asili Rafiki wa afya na hufanya nijisikia raha.

Unapenda chai au kahawa? Mimi napenda zaidi chai kuliko kahawa. Napenda chai kwa sababu ni tayari kwa haraka, inaharufu nzuri, na hunifanya nijisikie raha. Kila subuhi au wakati wapapumziko, chai pia ufanya wakati wakula au kupumzika kuwa na furaha zaidi. Na mara nyingi napenda kusoma au kuzungumza na familia nikiwa nikinywa chai. Zaidi ya hayo, napenda chai kwa sababu inaweza kuwa tamani kidogo na yenye kiyungo kuma tangawizi, tangawizi au mdalasini ambavyo hufanya latha yake kuwa ya kipekee Ata hivyo, mara nyingine napenda kahawa pale ninapo hitaji kumka vizuri zaidi na kupata nguvu ya viyada Kwa hayo, napendelea chai kwa furaha, arufu na raha ya asubui lakini kahawa pia nizuri wakati mwingine.

Nilipenda kufanya nini utotoni? Nilipenda sana kucheza na marafiki zangu utotoni. Tulicheza michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, muendo wa mbio na kucheza kando ya mto au shamba. Kucheza kunanifanya nijisikie, furaha, nguvu na mshikamano na wenzangu. Zaidi ya hayo, nilipenda pia kusoma vitabu vya hadithi vya kusisumua ambazo zilenifundisha mambo mapya nakunifanya kunifanya nifikirie kuwa mbunifu Wakati mwingine, nilipenda pia kuchora au kupiga picha Kwa hili lilinifundisha kushirikisha mawazo yangu kwa njia ya ubunifu Kwa hakika, utoto wangu ulikuwa wa furaha, michezo na ujifunzaji na kila kitu nilichofanya kilinifundisha mambo mapya na kunifanya nijisikie mshikamano na familia na marafiki.

Napenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Mimi napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Napenda chakula hiki kwa sababu ni chenye afya na hunisaidi ya kuwa na mwili wenye nguvu na afya njema. Chakula kisicho mafuta huwa rahisi kumengenya na mara nyingi hunipa nguvu ya kufanya shughuli za kila siku bila kujisikia mzito. Zaidi ya hayo, chakula kisicho mafuta mara nyingi kina vitamini na virutubishi virutubisho vyenye faida kwa mwili kama mboga za majani, matunda na nafaka Hata hivyo, mara nyingine napenda pia chakula chenye mafuta kidogo kama siagi au mafuta ya kupikia kwa ladha au burudani ya chakula Kwa hivyo, napenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa afya na nguvu Lakini napenda kutumia chakula chenye mafuta kwa furaha na ladha mara chache.

Naoga mara ngapi kwa siku. Mimi huoga mara moja au mbili kila siku. Kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa. Kuoga kunanisaidia kusafisha mwili wangu, kuondoa uchafu na arufu mbaya na kuhisi raha. Pia kunanifanya nijisikie freshi na tayari kwa shule, michezo au shughuli nyingine za kila siku. Zaidi ya hayo Zaidi ya hayo, kuoga ni sehemu ya kudumisha afya na usafi Kwani hunisaidia kuzuia magonjwa madogo na kunifanya nijisikie vizuri, kuhisia kihisia na kimwili Kwa hiyo, kuoga mara kwa mara ni jambo muhimu katika maisha yangu ya kila siku Kwa usafi, afya na furaha.

Nini kinacho nifanya nifurahi zaidi? Pesa zina nifurahisha kwa sababu hufanya mambo kuwa rahisi. Kwa mfano, ninaweza kununua chakula ninacho kipenda, vitabu, nguo, au bidha nyingine ambazo hu nifanya nijisikie furaha au raha. Pesa pia husaidia kutimiza mahitaji yangu ya kila siku, na kunipa huakika wa kuishi vizuri. Zaidi ya hayo, pesa zina nifurahisha kwa sababu zinaweza kusaidia kushirikiana na wengine mfano, ninaweza kutoa zawadi kwa familia au marafiki au kusaidia mwingine mwenye mahitaji na ili kunifanya nijisikie furaha ya ndani na mshikamano Kwa hivyo, pesa si tu ufanya maisha kuwa rahisi bali pia zina nisaidia kufurahia maisha na kushirikiana na wengine.

Nafanya marafiki wapya vipi? Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa mcheshi, mkarimu na mwenye tabia nzuri. Napenda kuzungumza na watu wapya, kuuliza maswali kuhusu maisha yao na kuonyesha kuwa ninafurahi kuwa nao. Hii hunisaidia kuwa na marafiki wapya haraka. Zaidi ya hayo, mimi hujaribu kushirikiana nao katika michezo au shuguli za shule. Kwa ni kushirikiana kunaunda mshikamano na kutengeneza urafiki wakweli. Mara nyingine, mimi hufanya jitihada za kuwa msaidizi au kusaidia wenzangu pale wanapo hitaji na hili hunifanya nibakie rafiki wakweli Kwa hivyo, mimi hufanya marafiki wapya kwa furaha, mshikamano, na tabia nzuri na mara zote najitahidi kuwa rafiki mwema kwa kila mtu.

Jee, unapenda kupika? Ndiyo, mimi napenda sana kupika. Napenda kujaribu mapishi mapya na kuunda vyakula vitamu kwani kunanipa furaha na kurithika kuona chakula kinacho patikana kikiwa kizuri na kitamu. Kupika pia ni njia ya kujifunza ustadi mpya na mbunifu na kunanisaidia kuelewa jinsi viungo mbalimbali vinavyo ungana. Zaidi ya hayo, kupika kuna nisaidia kushirikiana na familia na marafiki kwani mara nyingi hufurahia chakula nilicho pika pamoja nao Kwa kweli, kupika si tu kazi bali ni burudani na njia ya kuonyesha upendo kwa wengine.

Napenda kuamka na jua au kulala mapema. Mimi napenda zaidi kuamka na jua. Napenda kuona jua likiangazia na kuleta mwangaza wa asubuhi kwa nili unifanya nijisikie furaha, nguvu na tayari kwa shughuli za siku. Kuamka na jua pia kuna nisaidia kuwa na ratiba nzuri na kufanya mambo yangu kwa wakati. Zaidi ya hayo, kuamka mapema kuna nifanya niwe na muda wa kutosha kusoma, kufanya mazoezi, au kulala kupanga siku yangu. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu kwa kupumzika na kupata nguvu. Lakini mimi napendelea kuamuka na jua ili kuanza siku kwa furaha na shahuku.

Shuguli zipi ninazo zifanya wakati wa mvua Wakati wa mvua inaponyesha Mimi hupenda kufanya shuguli za ndani ambazo hunifanya nijisikie furaha na kustarehe Kwanza napenda kusoma kitabu Kwani kunanisaidia kujifunza mambo mapya kufurahia hadithi bila kuendnje Pia kusoma kuna nisaidia kutumia muda vizuri na kupumzika akili yangu Zaidi ya hayo napenda kusikiliza muziki au kuangalia filamu muziki hunifanya nijisikie raha na hutoa hisia za furaha Huku filamu zikinipeleka katika dunia za hadithi na burudani Mara nyingine napenda pia kupika au kujaribu wa mapishi mapya Pia, wakati wa mvua, sauti za mvua hunifanya nisikia niwe mtulivu na mwenye kuwa na mawazo pana Pia, napenda vile napenda kuchora, kundika au kushiriki mchezo ya ndani na familia na marafiki shuguli hizi hufanya siku ya mvua kuwa ya furaha siku ya mvua ilio nifurahisha zaidi ni siku nilipo kuwa na marafiki zangu nyumbani. Tulicheza michezo, tukapika, tukala, kisha tukaona filamu kadhaa wakadha.

Zawadi gani nzuri nimewahi kupokea? Zawadi nzuri kabisa niliyowahi kupokea ni simu mpya kutoka kwa wazazi wangu. Nilifurahia sana kupata simu hiyo kwa sababu ilinifanya nijisikie furaha na mshangao mkubwa. Na pia ilinisaidia kuwasiliana na marafiki wangu na familia kwa urahisi zaidi. Simu hiyo nilipata siku ya kuzaliwa kwangu kama zawadi. Simu hiyo ya pia ilinifundisha kutumia teknolojia vizuri na uwajibikaji. Zaidi ya hayo. Zaidi ya hayo, zawadi hiyo ilinifanya nijisikie dhamani na upendo kutoka kwa walio nipa Kwani walifikiria jambo ambalo nilipenda na linilifa Kila wakati ninapotumia simu hiyo ninasoma, kucheka au kuwasilia na marafiki Ninaikumbuka zawadi hiyo nzuri na furaha niliopata kwa kweli, zawadi ya simu mpya ilinifanya nijisikie dhamani, furaha, mshikamano na familia na sitawahi ikusahau.

Lengo gani lamuda mrefu ninalo kazini? Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mzuri katika kazi yangu na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya shirika. Ninataka kujifunza kila siku kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo ya shirika na yangu binafsi. Zaidi ya hayo, lengo langu kuu la muda mrefu ni kufikia nafasi ya heshima na wajibikaji mkubwa ambapo ninaweza kusaidia wengine, kutoa mawazo mapya na kuhakikisha timu yangu inafanya kazi kwa ufanisi. Lengo hili linanisaidia kubaki na motisha kujifunza kila siku na kuendelea kuwa mfanyi kazi bora. Kwa hiyo, lengo langu la muda mrrefu kazini ni kujijenga kitaaluma, kushirikiana na wengine na kufanya kazi yenye tija kwa faida ya shirika na yangu binafsi.